Mimi ningechagua tisheti kwa sababu ni huru na nyepesi, unahisi uko comfortable muda wote. Inafaa mazingira mengi: nyumbani, kazi zisizo rasmi au matembezi. Ni rahisi kumatch na jeans, trouser au hata shorts. Lakini pia nishaona shati linanafasi yake. Linapendeza kwa mikutano, kazi rasmi au tukio maalum. Linatoa mwonekano wanadhifu na mwenye kujiamini. Kwa kifupi, tishati kwa siku za kawaida, shati kwa wakati unaotaka kuonekana smart zaidi. Na wewe je, unajiona zaidi upande wa comfort au muonekano rasmi?

Ndiyo, napenda kukimbia kidogo, hasa asubuhi au jioni kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuimarisha afya ya moyo, kufungua akili na kupata mawazo mapia kujisikia mchangamfu baada ya kumaliza. Sipendi kukimbia kwa shinikizo au mashindano napendelea mwendo wa wastani, unaonipa raha na wewe jee? Unakimbia kwa mazoezi, burudani au hutaki kabisa?

Kwa kawaida, ninalala masaa saba hadi nane kwa usiku. Hii ni kwa sababu, inatosha kurejesha nguvu za mwili na akili, husaidia kuzidisha umakini na udhabiti kazini au shule, huweka mwili katika hali nzuri ya kiafya, kuzuia uchovu na msongo wa mawazo. Mara nyingine, kama kuna kazi nyingi au shughuli za siku nzima, inaeza kupungua kidogo lakini napendelea kulala vya kutosha kila siku. Na wewe unakula muda gani kwa kulala kwa kawaida?